Migogoro ni sehemu ya maisha, lakini jinsi tunavyoishugulikia ndiyo huamua kama uhusiano, utaimarika au utavunjika. Wakati ninapobishana na mtu, hivi ndivyo mimi hufanya. Kwanza, huwa napumua na kutulia. Jambo la kwanza ninalofanya ni kunyamaza. Nikihisi hasira imepanda, najua nikizungumza wakati huo nitasema kitu ambacho nitakuja kukijutia baadae. Mimi huchukua muda kidogo labda kuhesabu moja hadi kumi au hata kuomba mazungumuzo yaendelee baadae kidogo ili nirejee nikiwa na akili tulivu. Ya pili, badala ya kufikiria jibu la kumpa mwenzangu mimi hujaribu kusikiliza ili nielewe ninajiuliza kwa nini anajisikia hivi. Mara nyingi, migogoro hutokana na kutoelewana. Kwa hivyo, na mpa nafasi aseme kila kitu kilicho moyoni mwake bila kumkatiza. Ya tatu, najua unapomwambia mtu wewe umenikosea, anaanza kujihami. Mimi hupenda kusema, mimi nilijisikia vibaya wakati jambo hili lilipotokea, au mimi nahisi haatujaelewana hapa. Inasaidia kupunguza ukali na kumfanya mwenzangu aone hatari ya jambo hilo. Kwangu badala ya kuhisi anachambuliwa. Katika migogoro, mimi siingi ulingoni kutafuta nani ni mshindi au nani ana makosa. Lengo langu kuu ni kupata suluhu ninajiuliza, tunawezaje kurekebisha hii ili lisijirudie. Hata kama mimi nina makosa, sina hiyana kuomba radhi kwa dhati. Kuomba msamaha haukunipunguzi utu bali kunaonyesha ukomavu wangu. Ndiyo nimeshawahi, zamani nilikuwa na haraka ya kujitetea na kutaka kuonekana niko sahihi. Lakini nimejifunza kuwa amani ni bora kuliko kuwa sahihi. Nimejifunza kuwa ukimnyamazia mtu mwenye hasira unazima moto mkubwa ambao ungepamba moto zaidi.

Ndiyo nimeshatembelea maeneo ya asili yenye maji mengi. Na kwangu mimi na kwangu mimi hakuna kitu kinachotuliza akili kama sauti ya maji yanapotiririka So baadhi ya ziwa au mto nimezitembelea ni kama ziwa Victoria ambapo nishawahi kufika kwenye kwenye mwambao wa ziwa Victoria. Kila kile unachokiona ni kama bahari. Maji mengi yasiyo na mwisho nilifurahi. Nilifurahia sana kuona wavuvi wakiruli na samaki wabichi asubuhi na upepo ule mwanana wa ziwani. Kuna amani fulani unayopata unapotazama mawimbi madogo yakigonga miamba. Inakufanya uhisi jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa na wa ajabu. Ziwa lingine ambayo nimetembelea au mto ni mto rufiji. Pia nimepata nafasi ya kuona mto mkubwa kama rufiji, tofauti na ziwa ambalo limetulia mto unakupa hisia ya mwendo. Kuona maji yakipita kwa kasi yakielekea baharini kulinifundisha kuwa maisha yanapaswa kuendelea mbele kila wakati. Pia mazingira ya mto yenye miti mingi na sauti za ndege ni sehemu nzuri ya kutafakari. Maeneo ya maji yananisaidia kupumzika kikamilifu katika maisha ya mjini yenye kelele za magari na msongo wa kazi, ziwa au mto ni kama chaja ya roho yangu. Napenda kukaa hapo nikiwa nimevua viatu nikisikiliza tu asili. Bad nina hamu ya kutembelea ziwa tanganyika ambalo nimesikia ni la pili kwa kina kirefu duniani na ina maji safi sana yenye rangi ya bluu. Pia ningependa kuona maporomoko ya maji kama yale ya kalambo ili tu nione nguvu ya asili ikishuka kutoka juu.